Kwa hivyo labda nikueleze kipawa ambacho sina, labda kwa upande wangu ni kipawa cha kucheza mpira. Kwa hivyo kwa upande wangu ni jambo ambalo ningependa niweze kukuwa nalo ila siwezi kuelewa kwa nini sina kipawa hicho. Labda ni kwa sababu sijawahi kujifunza nikiwa mtoto ama labda tu sikuzaliwa nayo. Kwa hivyo hiyo ndio kipawa ambayo kufikia sasa tangu nizaliwe kipawa samahani ambayo najua sina pale.

Kwa upande wangu, jinsi ambapo nashirika katika jamii nasaidia jamii pale. Labda kama kuna mahali ambapo tungependa kusaidia. Labda kuna tatizo ama kuna kazi. Labda tuseme kwa mfano mazingira yanastaili kusafishwa. Kwa hiyo pale tutajiunga. Mimi kama mwanajamii na nitafute vijana wenzangu. Tuweze kusafisha yale mazingira. Pia jambo lingine labda pale kwenye jamii kuna wale ambapo wanataka msaada. Nitaweza kuwapa msaada iwapo nitakuwa nawezewa. Na jambo lingine pia ambalo nashiriki kwenye jamii ni kuupa uongozi. Kwa hivo pia pale kwenye jamii yangu. Napeana uongozi. Kwa wale ambao wanaeza wakaniskiza. Kwa hivo mimi pia ni kiongozi pale kidogo. Na nina cheo kidogo pale kwenye jamii yangu. Na nawauongoza watu. Kwa hivo wakiwa na tatizo watakuja kwangu. Na tutazungumza nao kwa pamoja tutafute suluhisho. Na badae kila mtu ahakikise kwamba ameridhika.

Kwa hivyo jinsi ambavyo nagawa taka, nikishatumia labda karatasi ya maziwa, karatasi ya mkate ama karatasi ya ambayo imebeba chochote kile ama chakula chochote, ama tu karatasi ambayo imekuwa na kitu pale ndani, nitazipeleka pale nje, kisha nizigawanye, zile ambazo zitapelekwa kwenye kuchomwa kama plastiki na zile ambazo zitabebwa ziende zitupwe shambani. Kwa hivo tuseme kwamba zile uchafu kama vumbi zitapelekwa shambani na uchafu kama karatasi zitaweza kuchomwa pale.

Kumbukumbu ambayo nakumbuka ya kutisha ni kumbukumbu ya ajali. Kwa hivo kwa upande wangu ni kiwa mdogo niliwahi kuona ajali, ambayo gari na pikipiki, ziliweza kugongana uso kwa uso. Kwa hivo yule bodaboda wa pikipiki alieza kufariki dunia, na kisha mwenye gari alieza. Kuepuka ila alieza kuumia vibaya sana. Na kwa hivyo kutoka hiyo siku hadi wa leo, sijawai kusahau kumbukumbu hiyo, kwa sababu ni kumbukumbu ya kuhuzunisha na inatisha sana. Kwa hivyo ukiweza kutia maanani kwamba mimi niliweza kuyaona na macho yangu mwenyewe.

Kuhusu tathmini za kazi huwa najihisi chanya, lakini kwa tahadhari kuhusu zile tathmini za kazi kwa sababu ingawa ni muhimu katika kuhakikisha ubora na ule uaminifu wa kazi ambayo mimi nafanya pale kazini. Pia mara nyingi huwa kuna changamoto kwa mimi na pia labda kwa wale wafanyikazi. Kwa hivo ile tathmini ambayo inasaidia ni ile tathmini itanisaidia kuajiri na pia kubaini kazi sahihi. Kwa hivo nitajua ni kazi ipi ambayo nastahili kufanya na pia ni kazi ipi ambayo imefanyika vizuri na wale wafanyakazi wengine pale kazini.

Mimi, ninashughulikia muda wa kazi kwa kupanga ratiba yangu vizuri kila siku. Kwa hivyo, tuko na siku tano za wiki. Nitahakikisha kwamba kila siku iko na ratiba yake. Na pia nitaweka vipaumbele kulingana na majukumu nilionao ama majukumu ambayo nimepewa pale na yule ambaye ananipanga kazi. Kwa hivyo kwa upande wangu huwa nahakikisha kwamba nafika kazini kwa wakati naamka mapema kutoka pale nyumbani kwangu kisha najitayarisha nafika kazini mapema. Kisha nagawanya kazi katika hatua ndogo ndogo ili nieze kuepuka msongamano katikati ya wiki ama wakati ambako wiki inaendelea. Kwa hivyo pia natumia mapumziko yangu kwa busara ili kurudisha nguvu baada ya labda kufanya kazi nyingi na kuchoka pale. Pia wakati mwingine hua najitahidi sana kuzingatia ule muda ambao uliotengwa kwa kila jukumu. Labda kama huu muda imetengwa kwa jambo. Fulani utakuwa ni wa huo jambo. Pia nastahili kuapuka usumbufu usio wa lazima pale kwa sababu wakati mwingi sana utapata unajisumbua usipokuwa kwamba umejipanga vizuri na nakamilisha kazi kwa wakati pia bila kuathiri ubora wa ile kazi nahakikisha kwamba kazi ambayo nimefanya ni kazi nzuri na ni kazi safi ambayo itafurahisha kila mmoja.

Na penda mziki warumba sana. Kwa hivyo mziki warumba ni mziki ambao wana usikiza sana na upenda sana. Na pia labda kati ya hizi ambazo ulitaja pale si hakuna moja yako pale ambavo na zipenda ila reggae ni mziki ambao wana upenda sana. Hila hizi zingine bongo, pop, klasiko siyo kati ya zile muziki ambazo napenda. Napenda rumba sana. Alafu inafuatia na reggae. Kwa hivo muimbaji ambayo nakumbuka labda ni kueleze ni falipupa. Na huwa na musikiza mara kwa mara. Kwa hivo wakati ambapo huwa na sikiza huu muziki. Ni usiku kabla sijaenda kulala. Na pia asubuhi ama wakati ambapo nafanya kazi labda kaa kuosha nguo ama kupanguza nyumba ama kufanya usafi pale nyumbani. Kwa hivyo najihisi mwenye furaha, mwenye nguvu na mwenye bidii. Yule mtu ambaye anataka kuendelea wakati ambapo najihina sikiza huu muziki.

Kwa hivyo, nguvu zangu pale kazini, moja wapo ya nguvu zangu ni nidhamu wa muda. Kwa hivyo, natumai unafahamu kwamba ni na jitahidi ama binadamu anastaili kujitahidi ili kukamilisha majukumu kwa wakati ambao umepangwa pale. Kwa hivyo, kupande wangu ni na ile nidhamu ya muda kua sababu huwa najitahidi kumaliza kazi ambayo nastaili kufanya ama kazi ambayo nilio pangiwa. Kwa hivo nguvu zingine ni kama umakini katika maelezo madogo na ele maelezo makubwa. Kwa hivo hili jambo lina nisaidia kupunguza makosa na pia kudumisha ubora wa kazi. Na pamoja na ule uwezo wa kujifunza haraka na pia uwezo wa kuzoeya mabadiliko ya mazingira ya kazi pale sababu kazi yana mabadiliko mengi sana. Kwevo pia nguvu zingine ambazo nikonazo nina nguvu za wajibikaji samahani kua sababu mimi ufanya kazi kwa bidi hata bila uangalizi neza nikafanya kazi peke yangu bila kukuwa na ule mkubwa pale karibu. Na pia nina mawasiliano mazuri kwa sababu nawasiliana pale na wateja. Hivo ninahitajika kuwa na mawasiliano mazuri na haya mawasiliano yananisaidia kushirikiana vizuri na kusaidiana vizuri na wenzangu na pia wasimamizi pale kazini.